Asante kwa swali zuli ambalo umeniuliza ninashambri aje mabadiliko kazini swala mabadiliko kusema ukweli ni swala nyeti ambalo kila binadamu analitaji alipate lakini ikitokea mabadiliko yamekuja mabadiliko ambayo siyo chanya mara nyingi huwa kumitiko unakuwa ni mwingine kwa mwanadamu na mara nyingi napenda mabadiliko ambayo ni chanya na ikitokea kuna mabadiliko ambayo hayapo na utaratibu ama hayapo hasi ni lazima niende vizuli katika kusuluhisha na kuweka mambo sawa asante.